Programu ninayo tumia kwa simu kila siku siyo moja natumia kuna programu mbili ni nao tumia kila siku na kila wakati. Moja ni ya kuingia kwenye mchandao, nyingine ni ya kuwasiliana na wengine. Ya kuingia kwa mtandao natumia WhatsApp program ya WhatsApp. Ya pili ni programu ya simu ili ya kuwasiliana na mwingine kutumia sauti.

Swali ni ninapenda kuamka na jua au kulala mapema. Jibu inaeza kuwa tofauti na pia inalingana na kitu ninachotaka kufanya wakati nimeamka. Kwa sababu, napenda kulala mapema ndio. Lakini tena inalingana nataka kufanya nini siku ijayo. Ntalala mapema, ndo niamke mapema kama iwapo nina kitu ya kufanya. Lakini pia naeza lala mapema na bado niamke na jua So kwa swali ia napenda kuamka na jua au kulala mapema hiyo nitasema inalingana ju saa zingine napenda kuamka na jua sa zingine napenda pia kulala mapema.

Naamu, napendea kutembea mstuni. Sana sana masiku ambazo ni mechoka kukaa nyumbani au nyakati ambazo nataka kuwa pamoja na mazingira au kuviona. Sa za ingine napenda kutembea wakati nafikiria au mafikira zangu ni mingi na nataka kupata suluhisho la tatizo fulani.

Kwa hili swali la je unapenda kusimamia au kusimamiwa? Sina jibu moja kwa sababu jibu inalingana. Kuna nyakati ningependa kusimamia mtu ili ajue hayuko peke yake. Ajue kwamba kuna mtu anamsikiza, kuna mtu anamuona. Lakini pia kuna nyakati inapenda kusimamiwa. Kuonekana ya kwamba siko peke yangu So kwa hili swali nitasema inalingana.

Hmm, chakula ni nachokipenda zaidi naeza sema ni chapati, chapati sana sana. Kama si chapati ni ugali na samaki, lakini lazima iwe na mboga. So, swali hilo ni ngumu ila, basi nitasema napena chapati, chapati na maharagwe.